Wakati umeme unapokatika, ninaenda kufanya mambo ya msaada ili siku yangu iende salama. Kwanza ninda waongesa mwanga kwa kutumia mishumaa au taa ndogo sa betri. Pia ninda suia fifa fia kielektroniki vyote ili viziaribike kutokana na kusimika ghafla.